Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote. Nathani nusu tu. Nizifute zile sizitumii hizi zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisadia kupata njia. Programu za michezo Je, zinifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kathaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi Programu ya benki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nathani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.